Timu yangu ninayopenda ya mpira wa miguu ni Simba timu kutokea Tanzania ninaipenda hii timu tangu zamani, imekuwa miaka mingi, kama miaka saba sasa. Jee unakumbuka mchezo wa kushangaza ya timu yako? Mara nyingi huwa mechi ya Simba na yanga huwa ni ya mshangao, ina shangaza siku zote ningependa kuwaeleza ni mchezaji gani na mpenda. Na mpenda mchezaji mmoja ambaye ni mpya anaitwa Chama. Una hisi nini timu yangu inaposhinda, najisikia furaha.

Unatazama video wapi mtandaoni? Mara nyingi video zangu mimi za mtandaoni ninazitazama kwenye Instagram pamoja na YouTube. Huko ndiko natazama mara nyingi. Muda mwingine huwa natazama kwa kutumia X.

Jee, nimewai kutembelea ziwa au mto. Naam, nimewai mara nyingi sana. Yaani nje tu ya nyumba yetu umbali wa kama kilomita moja. Unakutana na ziwa. Hivyo nimewai kutembelea ziwa. Mto ndo sijawai. Naogopa.

Harufu gani nayoipenda zaidi mi napenda harufu za misosi tu kama pilau hivi, chipsi vile vile napenda harufu ya parfume, parfume mzuri za kiume ambazo zinafanya uonekane mtanashati, inaongeza kujiamini naam kwa sana sana misosi na manukato.